Malengo niliyo nayo kwa kazi yangu ni kuendelea kujiendeleza kitaaluma na kuongeza ujuzi. Unaonifanya ni nifanye kazi kwa ubora zaidi. Nataka kuwa mtaalamu anaye aminika, anaye fanya kazi kwa bidii na anaye toa matokeo mazuri. Pia nina lengo la kujifunza mambo mapya mara kwa mara ili niweze kuendana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya kazi. Zaidi ya hilo, natamani kupata nafasi ya kukua katika kazi kuchukua majukumu makubwa zaidi na kushiriki katika maamuzi yanayoleta mabadiliko chanya kazini pia nina lengo ya kudumisha usawa kati ya kazi na maisha binafsi ili nifanye kazi kwa ufanisi bila kuathiri afya au mahusiano yangu kwa ujumla, malengo yangu ni kukuwa kuchangia maendeleo ya mahali pa kazi na kujenga mustakabali imara kupitia kazi ninayo fanya.

Ndiyo, ninanunua viatu kwa kutumia simu, hasa pale inapo kuwa rahisi na kuokoa muda. Mara nyingi, hutumia simu kuagiza bidhaa mtandaoni, kulipa bili na kununuwa vitu vidogo ambavyo havihitaji kwenda dukani moja kwa moja. Simu inanisaidia kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kufanya maamuzi kwa haraka hata hivyo, kwa vitu vikubwa au muhimu sana. Bado hupenda kuviona ana kwa ana kabla ya kununua kwa ujumla, kutumia simu kununua vitu ni rahisi, salama kwa kiasi kikubwa na kumekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Wakati wa mapumziko ya mchana, hujaribu kutumia muda huo kupumzika na kujijenga upya kabla ya kuendelea na kazi. Mara nyingi, hula chakula changu kwa utulivu nikihepuka haraka ili niweze kufurahia na kupata nguvu za kuendelea na majukumu ya siku. Baada ya kula, huweza kutembea kidogo au kukaa nje kwa dakika chache ili kupata hewa safi na kupumzisha akili. Wakati mwingine, hutumia mapumziko ya mchana kuzungumza na wenzangu kazini, jambo linalo saidia kujenga mahusiano mazuri na kupunguza msongo wa mawazo. Kama kuna muda wa zaidi, naweza kusoma kitu kifupi au kusikiliza mziki mtulivu. Kwa ujumla, mapumziko ya asubuhi hunisaidia kurejesha nguvu, kuongeza umakini na kuendelea na kazi nikiwa na hali nzuri ya moyo.

Ninapanga kazi zangu kwa kuweka malengo wazi na kupanga vipaumbele. Kila siku, huanza kwa kuandika orodha ya kazi ninazohitaji kufanya, nikianza na zile muhimu au za dharura zaidi. Hii hunisadia kujua nini kinahitaji umakini wa haraka na kuepuka kuchanganyikiwa. Pia hugawanywa kazi kubwa katika sehemu ndogondogo ili ziwe rahisi kutekeleza na kufuatilia maendeleo yake. Hujiwekea muda maalumu wa kila kazi na kuhakikisha napata mapumziko mafupi ili kuepuka kuchoka. Mwishoni mwa siku hutathmini kile nilichowakamilisha na kupanga maboresho kwa siku inayofuata. Kwa ujumla, kupanga kazi hunisaidia kuwa na nidhamu, kuongeza ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo.